Niliamka saa moja asubui, baada ya kuamka nikatandika kitanda, alafu nikaosha uso, alafu nikakunywa chai na ugali pamoja na dagaa, alafu nikaenda kazini, nikatoka kazini, lakini asubui nilihisi vizuri sana kwa kuwa niliamka na uhai.

Napenda sanaa ya vita, mashindano. Napenda sanaa ya vita ya mashindano, ya boxing na ya mixed martial arts. Napenda sanaa hiyo sana kwa kuwa watu wanaweza kushindana na wanaweza kufanya maandalizi kwa muda mrefu, ndo waeze kupatana katika michuano. Kwa hivyo, napenda sana ya kupigana.

Mazingira ya kazi ninayo yapendelea ni yale mazingira yenye yametulia kwenye hakuna kazi mingi, kwenye hakuna kelele mingi, kila mtu ana upendo na hakuna chuki. Iyo ndo mazingira ya kazi yenye napenda kwenye kumetulia na hakuna chuki na ni amani na upendo na heshima.

Ndiyo, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa, tofauti katika miaka yangu. Nimeweza kwenda maonyesho ya sanaa kama mara tatu katika maisha yangu. Moja nakumbuka nilienda nikiwa na miaka saba, ingine nikaenda nikiwa na miaka kumi, alafu ingine nikaenda nikiwa na miaka ishirini.

Napenda kucheza ruji, napenda kucheza rugby sana kwa sababu nilianza kuicheza nikiwa high school, kidato, ndiyo maana naipenda. So napenda rugby, naipenda sana na napenda kuicheza wakati wa jioni na napenda pia mchezo wa boxing.

Natumianga simu yangu kama muda wa masaa kumi na ninaitumia sana kwa TikTok kwa sababu ninapost videos zangu za kazi. Simu yangu ya kwanza ilikuwa ITEL na ilinisaidia kuongea na watu, kuongea na watu kupata kazi, kujuana. Muda mzuri wa kuzima simu ni usiku, ndo uweze kutulia, ama ukiwa bizi, ama ukiwa unaomba.

Eee natoa sadaka lakini sadaka yenye mi natoa ni sadaka yenye nalisha nayo watu siitoi kwa kanisa ni sadaka yenye naifanya mi mwenyewe mungu aione. Lakini pia nikiendanga kanisani mi hutoa sadaka siezi kosa kutoa sadaka nikienda church natoa sadaka.

Napenda mvua juu mvua inafanyanga mimea zimee mvua inafanyanga vumbi ipote na hiyo mimea ikishamea ndio tunakula na tunagrow so napenda mvua sana mvua ni kitu mzuri mvua inaleta maji na maji ni uhai.

Napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu sa hii wakati umepita gazeti zilishapitwa na wakati tulishatoka enzi za gazeti sikuizi tuko kwa simu. Sasa tunapenda kuangalia mtandao. Ee ndo maana naipenda sasa. Napenda kuangalia mtandaoni habari muziki.

Ninapenda kunywa maziwa sana, maziwa sana sana, maziwa ya ngombe, maziwa ya mbuzi na maziwa ya ngamia. Napenda kunywa maziwa kwa sababu inasaidia mwili, inapata nguvu, hadi mifupa inakuwa na nguvu mingi so ukienda kucheza futa, uko na nguvu sana, uko na stamina, napenda maziwa napenda kunywa maziwa.

Likizo yangu ya ndoto mahali naeza penda sana kuenda ni mji wa New York na naeza penda kuenda huko ndio nitembee nione mandhari tofauti tofauti, watu tofauti tofauti, wenye ngozi tofauti tofauti na ningependa kusafiri na mama yangu na ningependa kutembea mingi si kupumzika.

Natumia wi-fi situmii data ya simu kwa sababu wi-fi ni mzuri sana unaeza connect na vitu tofauti kama simu laptop alafu wi-fi ni cheap kushinda kutumia data data ni expe sana kutumia data hapana napenda wi-fi na natumia wi-fi.

Napenda napenda upepo kwa sababu upepo inaletwa na miti na upepo ni hewa safi lakini pia nikiwa mahali penye hakuna upepo. Napenda kutumia AC kwa sababu AC inasaidia sana kupunguza joto. Mahali hakuna upepo. Lakini nikiwa nje napenda upepo.

Napenda kuvaa nguo zenye nafeel poa. Napenda kuvaa nguo zenye zinanipea nafasi ya kutembea vizuri. Inanipea hewa ya kupumua. Zinanipea nafasi ya kufungua mkono na kufunga. Napenda nguo za aina hiyo nguo za duka nguo mpya. Hiyo ndo aina ya nguo yenye napenda.

Mi huwa nafuata matukio ya kimataifa kwa sababu niko katika hiyo nchi na inanisaidianga sana kujua kujua pesa zinaenda pande gani na inanisaidia sana kuweza kudumu salama na inanisaidia sana nafutilia matukio ya kima taifa.

Mahali pa kihistoria penye ningependa kutembelea ni mahali inaituwa Kit Mikayi, Kit Mikayi iko Kenya, mahali panaitwa Kisumu, mahali panaitwa Maseno, sasa mahali pa historia penye ningependa kutembelea ni mahali panaitwa Kit Mikayi, na pia mahali panaitwa Archives Nairobi.